Mchezo ambao naupenda kucheza ni mchezo wa kabombu kwani mimi nilikuwa nacheza kitambo nikiwa shule na pia hii mchezo naipenda zaidi kwa sababu huwa naifuatilia zaidi kwenye mpira huku Kenya huwa napenda kucheza kwenye nafasi ya kushambulia mpira tamu sana naeza ambia watu wacheze kwa sababu husaidia kwenye mwili kukaa vizuri na pia mawazo ni mchezo mzuri kwani bado ni kipaji unaeza kupea pesa asanti.